Ruga ambayo ningependa kujifunza, ni ruga ya kiingeleza, kwa sababu ni ruga ambayo inatumika mataifa mengi duniani. Pia ni ruga ambayo ni ruga ya kibiashara kwa sasa. Wafanyabiashara wengi wa mataifa mbalimbali wanaitumia kama funguo ya ruga katika biashara zao.

Napenda chai na siyo kahawa kwa sababu chai ina sukari kidogo na kahawa haina sukari, inauchungu. Hivyo spendi vitu vyenye uchungu, napenda vitu venya utamu kidogo. Kwa hiyo napenda chai na siyo kahawa.

Napenda rangi ya kijivu kwenye ukuta wa chumba changu kwa sababu ni rangi ambayo imetulia, imepoa, inavutia na haiumizi macho hata ikimulikwa na mwangaza na ni rangi yenye mvuto sana.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi ambayo nayaona manufaa yake kwa wakati. Na ni kazi ambayo inarudisha kile nichokiwekeza kwa wakati na kwa usawa. Hiyo ndio kazi ninayo idhamini.

Na wakati nina mgogoro na mtu fulani huwa nina tuliza akili yangu. Na kuelewa nini chazo cha mgogoro. Na inatakiwa nifanye nini. Kuhitimisha mgogoro huwo kwa usawa. Yani mimi nipate haki yangu. Na pia mtu ambaye niko naye kwenye mgogoro apate haki yake pia.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kufanya kazi za ziada au michongo mingine ambayo inaniingizia kipato na pia najistawisha kwa kuanzisha biashara ndogo ndogo za muda mfupi ambazo zitaleta tija kwa upande wangu zitaleta faida.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni mwandishi Joeli na Nauka ni mwandishi wa vitabu vya uchumi, ni mwandishi wa vitabu vya kiimani. Anapatikana Tanzania na ni waziri wa vijana kwa sasa nchini Tanzania.